Nimewahi kufuga mnyama ama wanyama. Wanyama ambao niliwahi kuwafuga ni kuku. Wazazi wangu ni wakulima, waliopenda na hadi saa hii wanapenda kufuga wanyama. Wanapenda kufuga wanyama wa aina mbalimbali ikiwemo, kuku, mbuzi na ng'ombe. Mimi nilipokuwa mdogo niliwaona wazazi wangu wakipenda sana kuwafuga wanyama na hivo nikajifunza uzoefu huo wa kupenda wanyama kutoka kwao. Niliweza kuwauliza wazazi wangu waninunulie kuku wangu ili niweze kumfuga. Kwa wakati ule, wazazi wangu walisisitiza kwamba kuku waliokuwa kwetu nyumbani walikuwa wetu sisi wote na hivo hawakutaka kuninunulia kuku wangu mimi binafsi. Hata hivyo niliendelea kuwahimiza na kusisitiza kwamba nilitaka niwe na kuku ambaye alikuwa wangu. Siku moja nilitoka shuleni na kupata kwamba wazazi wangu walikuwa wameninunulia kuku wawili. Nirifurahi sana. Baba yangu alinisaidia kujenga chumba kidogo cha kuwaweka wale kuku. Siku za wiki nilipokuwa shuleni nilikuwa ninaacha kama nimewaekea chakula na maji asubuhi. Baadaye jioni nilikuwa ninawaangalia. Nilikuwa na uzoefu wa kuwaangalia kuku wale kila siku. Wakati wa wikendi nilikuwa nawafungulia kuku wale waweze kutoka inje na kuyala majani. Pia niliweza kuwapa majani na mboga mboga ambazo nilizitafuta shambani. Niliwapenda sana kuku wale. Nilikuwa pia siku ya jumamosi, nikifagia na kuondoa uchafu kwenye chumba chao. Kuku wanapenda mahali pasafi. Baada ya muda mfupi, kama miezi mitatu ama minne, kuku hao walianza kuyataga mayai. Kila jioni baada ya kutoka shuleni nilikuwa ninaenda kwenye chumba cha kuku kuangalia mayai. Iwapo walitaga mayai nilifurahi sana. Nilikuwa nikiyaongeza mayai hayo kwenye mayai mengine ambao yo yalikuwa yanatagwa na kuku wa huko kwetu nyumbani. Wazazi wangu walinipongeza na pia walifurahishwa sana na tabia yangu ama uzoefu wa kupenda kuwachunga hao kuku. Niliendelea kutia bidii kuwataftia majani na hapo ndipo wazazi wangu waliponiongezea kuku wengine. Nilikakua na takriban kuku watano. Kuku wale walikuwa wa kike ni watatu na jogoo wawili. Nilikuwa ninapenda sana kuwatunza. Kuku hao walipokuwa tuliwachinja. Hatukuwachinja mara moja wote ila tumia muda kuwachinja mmoja mmoja. Hata baada ya kuchinjiwa kuku wale na kuburudika na kitoweo chake, niliendelea kuwa na mapenzi ya kuwafuga wanyama. Niliendelea kuwafuga kuku, hadi nilipoenda shule la bweni. Hadi wakati huu, ninawapenda sana wanyama na nimeendelea kufuga wanyama. Kwa wakati huu, ninawafuga wanyama ikiwemo paka. Paka ni wanyama, wasafi na ninapenda pia kuwafuga nyumbani kwangu.

Inchi ambayo ningependa kuitembelea ni inchi ya Afrika kusini. Nimekua kwa muda sasa nikitamani inchi hiyo. Nimekua nikiona sana katika mitandao ya kijamii sana sana Instagram na Facebook. Vile inchi hivyo hiyo ilivyo ya kupendeza na vile ilivyo na maeneo mengi ambayo mtu anaweza kuyatali. Ninge pendelea sana kutembelea mji wa Cape Town. Mji huo una ufuo wa bahari. Nimekua nikiona watu wengi, pia wakihimiza na kusisitiza watu watembelee mji huo. Kuna nyakati ambazo sanasana wakati ambao kuna jua lakini sio jua kali. Nchi ya Afrika Kusini inapeneza sana. Kuna mambo mengi ambayo mtu anaeza kuyatembelea maneo ama kujionea ama kujifunza iwapo atatembelea inchi hiyo ya Afrika kusini. Kwanza Afrika Kusini ni kivutio cha watalii ambacho kinatembelewa na watalii weni kila mwaka. Watu wengi wanatembelea inchi ile ili kujifunza utamaduni na historia ya inchi ile. Watu wanapenda sana kutembelea maeneo ambayo yamepewa jina kutokana na kiongozi wao wa kwanza mweusi ambaye anaitwa Nelson Mandela. Pia watu wanapenda kujifunza ama kuenda kuona mambo ya kilimo. Afrika kusini ni moja wapo wa inchi ambazo zinatilia maanani sana mambo ya kilimo. Wanapenda kulima vyakula vyao vya ndani na za kuuzia nchi zingine Afrika kusini inavyo viwanda vyakutengeneza mivinyo aina ya wine. Vinyuaji hivi vya wine kutoka Afrika kusini vinao umaarufu mkubwa sana na watalii wengi wanapoenda pale wanapenda kuvitembelea viwanda hivyo ama maeneo ambayo vinyuaji hivi vina tengenezwa. Watali wanapenda kunywa ama kuonja vinywaji mbalimbali. Pia Afrika kusini kuna maeneo ya kutembelea na kuwatazama wanyama pori. Almarufu safari. Wanyama wengi kama vile simba na ndovu wanapatikana Afrika kusini. Na hivo nikivutio kizuri sana, Afrika kusini inayo pia ufuo wa bahari. Bichi za Afrika kusini ni swafi, za kupendeza na zinamandhari mazuri sana. Watalii wengi wanatembelea sana. Pia kuna vivutio vya kutazama jua linapotua ambavyo vinapendeza. Ningependa kutembelea pale nikapige picha na pia kujia angalilia jua linapotua wakati wajioni. Afrika kusini pia ina miji ya kupendeza na ya kifahari. Ningependa sana kutembelea miji hii sana sana wakati wa usiku. Wasanii wengi wanapenda kuonyesha maisha ya miji ya Afrika kusini sana sana wakati wa usiku. Afrika kusini kunavyo pia vyakula vyakupendeza. Vyakula hivi ni vivutio vikubwa na ningependa kuvijaribu nitakapoenda. Ninapanga kuenda kutembelea inchi hiyo mwaka huu katika sherehe za pasaka. Nimejipanga kifetha na itakapofika wakati huo, nitapanga safari na kuenda.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.